Kuandaa ripoti ni kazi rahisi. Kwanza, watambua lengo la ripoti. Unataka kuripoti nini na kwa nini. Pili, unakusanya taarifa zote muhimu kama data, matukio na mafanikio. Tatu, naanzisha na utangulizi mfupi. Kisha, mwili mwenye maelezo kamili. Halafu pia namalizia na hitimisho lenye mapendekezo. Kutumia lugha wazi, vichwa vya habari na jedwali pale pia inafaa. Mwisho, unakagua makosa kuhakikisha kwamba taarifa zote ni sahihi.

Kila siku kabla ya kulala, napanga shuguli zangu za siku inayofuata ili kuwakikisha nipo tayari na sina haraka asubui. Kisha uchukua muda kidogo pumzika na kutulia. Kama kusoma kitabu, kumsikiliza mziki kidogo na hata kuangalia taarifa kidogo mtandaoni. Pia napanga kitanda changu na kuwakikisha mazingira yangu ya kulala ni tulivu na safi. Hatimai nashusha mwonga kidogo na lfanya mazoezi madogo na kupumua hili kujaribu kulala mapema.